Mimi hupenda sana kutembea katika maeneo ambayo yananipa isia ya utulivu na unyenyekevu. Maeneo ambayo naeza kutulia na kupata nguvu tena ya kuendelea na wiki yangu au shughuli zangu. Napenda kutembea kwenye barabara tulivu ambapo naeza kuona mandhari na miti na pia kupigua tuna upepo ili kutulia.

Mimi hupendelea zaidi t-shati. Hii ni kwa sababu t-shati ni vazi linalo nipa utulivu mkubwa. Na pia t-shati ni vazi ambalo linalo nipa uchangamufu wakati wakufanya mazoezi ya kukimbia. Au kuenda gym t-shati ndio vazi linalo nifanya nijisikie mchangamufu zaidi.

Kwa mtazamo wa kibinadamu, jamba la kidini ambalo ni muhimu zaidi ni upendo na huduma kwa wengine. Upendo kwa jirani ndio msingi mkuu, unaunganisha imani nyingi ukihimiza watu kutendeana mema na kujali mahitaji ya wale walio karibu nao. Amani ya ndani pia inavyoeleza kwa dini, hutoa muungozo wa kupata utulivu wa nafsi, kupitia sala au kutafakari.

Kitabu ninachokipenda zaidi ni kitabu cha mbiu za maisha. Na ni kitabu napenda kwa sababu kinanifundisha jinsi ya kukabiliana na changamoto kwa ujasiri na kutokata tamaa hiki ni kitabu cha hadithi ya kusisimua inayochanganya mafunzo ya maisha na matukio ya kweli ya kijami Namkumbuka sana mhusika anayeitwa tumaini Nampenda kwa sababu ya moyo wake wa kusaidia wengine hata anapokua na hali ngumu. Rafiki yangu wa karibu ambaye anajua na anapenda kusoma mambo ya kutia moyo ndiye aliye nishauri nisome kitabu hiki Ndiyo, ningependa sana kusoma kitabu kingine cha mwandishi huyu Kwa sababu ana uwezo mkubwa wakuelezea hisia za binadamu kwa njia rahisi na kuvutia.

Mimi hupenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia rahisi na yenye maana. Nikizingatia zaidi mambo yanayoni pa furaha ya kweli. Napenda kuwa na chakula cha jioni kizuri nikiwa nimezungukwa na marafiki wa dhati na familia. Tukicheka na kubadilishana hadithi za mwaka uliopita. Mimi pia hutenga muda subuhi kukaa kimia au kutafakari ya hatua nilizopiga na kumpa mwenyezi mungu shukrani.

Ndio, mimi upenda sana kuendesha baiskeli. Ni moja ya shughuli zinazo nipa hisia ya uhuru na uchangamfu. Ninapoendesha baiskeli kwenye barabara tulivu, napata fursa ya kufurahia hewas afi na kutazama mandhari nzuri ya miti na maua kwa karibu zaidi kuliko nikiwa kwenye gari. Pia hunipa mazoezi nzuri na kunipa afya.

Mimi hupanga kazi zangu kwa kufuata orodha ya majukumu. Kila subuhi, mimi huanza kwa kuandika orodha ya mambo yote. Ninayotakiwa kuyafanya siku hiyo, ili nisiweze kusahau jambo lolote muhimu. Pia mimi hupa mambo fulani vipaumbele. Baada ya kuandika orodha, mimi huchagua kazi tatu ambazo ni muhimu zaidi na kuzifanya mwanzo.

Najihisi nikiwa na mchanganyiko, wa msisimiko na umakini mkubwa kuelekea wasilisho. Najihisi nimejiandaa vizuri kwa kufanya utafiti wa kina, jambo linalonipa ujasiri wa kusimama mbele ya watu na kueleza kile ninachokijua. Kuna hali ya kawaida ya kuwa na wasiwasi, ambayo inanisaidia kubaki na umakini na kuhakikisha sichelewi kutowa maelezo yoyote muhimu.

Mimi hupenda kufanya yote mawili, ingawa kila moja inanipa furaha ya namna yake tofauti Napenda sana kucheza michezo inayohusisha harakati za mwili kama vile kukimbia Kwani kunanifanya nijisikie mchangamfu na mwenye nguvu Pia kuendesha baiskeli ni mchezo mwingine ninaopenda Napenda pia kutazama michezo wakati wa mapumziko ya wikendi Mara mingi nikiwa na rafiki na ni jambo ambalo ni njia nzuri ya kutulia na kuburudika baada ya wiki ndefu.

Mimi hupendelea kuwa mwangalifu ninapo zungumza kuhusu siasa. Ingawa ni mada muhimu kwa sababu inahusu jinsi jamii yetu inavyo endeshwa. Napenda kusikiliza mitazamo mbali mbali ili kuelewa jinsi watu tofauti wanavifikiria kuhusu maswale ya nchi. Kwani hii husaidia kupanua elewa yangu.

Wakati wa baridi kali, mimi hupenda kufanya mambo yanayoupa mwili wangu joto na akili yangu utulivu. Mara nyingi mimi uhunywa kahawa au chai ya tangawizi nikiwa nimepumzika ili kupata joto la ndani. Napenda kujifunika blanketi zito na kusoma kitabu cha hadithi za kusisimua ambacho kinanisaidia kusahau baridi ya nje.

Ndiyo, mimi hupenda chakula cha haraka kwa sababu ni chakula kitamu na chakula ninachokipenda, haswa nikiinywa pamoja na soda au jusi. Hata hivyo, mimi hula chakula hizi mara moja tu kwa mwezi au kwa wiki kwa sababu si nzuri kwa afya yetu na si chakula ya kukula kila wakati.

Kwangu mimi, mchezaji bora wa mpira wa kikapu kushiriki ni Lebron James. Na mpenda kwa sababu ya wezo wake wakudumu kwenye kiwango cha juu kwa miaka mingi na jinsi anavyoweza kuongeza timu yake kwa hakili na nguvu. Na kumbuka mchezo mmoja ambapo walifunga pointi nyingi, mfululizo katika dakikaza mwisho na kuisaidia timu yake kushinda mchezo uliokuwa unaoneka ngumu sana. Ujuzi mkubwa ninauona kwake ni wezo wake wa kutoa pasi za usahihi wa hali ya juu na kuona nafasi ambazo wachezaji wengine hawazioni Ninapomuona akicheza najihisi ni kiwa na shauku kubwa na msisimuko Kwa sababu kila wakati anaweza kufanya jambo la kipekee linalobadilisha mchezo.

Ninapofurahia kuwa nyumbani, mimi hupenda kutumia muda wangu, kufanya mambo, yanayoniliwaza na kunipa utulivu wa ndani Napenda kuingia jikoni na kuanda chakula ninachokipenda kwa utulivu, nikifurahia harufu ya viungo na ladha ya chakula cha nyumbani Maramingi pia mimi husikiliza radio au mziki au kutazama televishei.

Kama binadamu anayejali usafi na kudumu kwa vitu vyangu, nina utaratibu wa kusafisha vifaa vyangu mara kwa mara. Mimi husafisha kompyuta na simu yangu kama mara moja kila miezi tatu, vifaa vya jikoni mimi huosha kila siku, na vifaa vyangu vya kufanya kazi mimi huosha mara moja zikiwa vyote pamoja kila wiki.

Ndiyo, mimi hupenda sana kulima bustani. Nishughuli inayoniunganisha na asili na kunipa utulivu mkubwa wa akili. Ninapufurahia kuwa nyumbani. Mimi ufurahia kupunguza majani au kumwagilia maua kwani kuguza udongo na mimea kuna nifanya nijisikie niko karibu na asili. Pia hunisadia kufanya mazoezi ya mwili na nikazi inayohusisha harakati nyingi kama kuchimba na kupalilia.

Mimi huvutiwa sana na aina mbalimbali za sanaa ambazo hugusa hisia na akili kwa namna tofauti Napenda sana sanaa ya picha na michoro inayoweza kuelezea hadithi nzito au hisia bila kutumia maneno hasa michoro inayotumia rangi zenye uhai Muziki pia ni sehemu muhimu ya maisha yangu na napenda kusikiliza miondoko.

Wakati wa mapumzikokazini, mimi upenda kutumia muda huo mfupi kwa ajili ya kuchangamsha mwili na kuipa akili nafasi ya kupumua. Mimi utumia muda huu kunywa maji mengi au kikombe cha chai ili kukaa na nguvu na kuzuhia uchovu wa akili. Pia mimi ufanya mazoeze ya kunyosha viungo ili niweze kupumzika.

Ndiyo, mimi hupenda kukimbia. Napenda kukimbia kwa sababu ni mazoezi, na mazoezi ni mzuri kwa mwili wetu, unatufanya tuwe bora wa afya, na unachoma mafuta mwilini kuhakikisha kuwa tunaishi maisha ya afya. Pia kukimbia hunipa raha kwa sababu ni mchezo ninaoupenda kutazama, na ndiyo mimi napenda kukimbia.

Nimebahatika kuona mandhari nyingi za kuvutia lakini ile inayobaki moyoni mwangu ni mandhari ya milima na miziwa wakati wa machweo Pia napenda kuona jinsi anga inavyobadilika na kuwa na rangi za machungwa zambarau na dhahabu jua linapozama nyuma ya kilele cha mlima.

Mimi huenda mahali pa ibada kanisani kwa sababu mimi ni mkristo. Mimi huenda mahali pa ibada maramoja kwa wiki kila jumapili. Hi ni kwa sababu naamini mungu na mimi huenda mahali pa ibada ili kuwa pamoja na mungu na kumweka maishani mungu.

Mimi hupenda sana kucheza ngoma kwa sababu kwangu mimi kucheza ngoma ni njia ya kuelezea furaha na msisimuko niliokuwa nayo ndani yangu bila kuhitaji maneno Pia kucheza ngoma kwa nguvu ni zoezi nzuri sana ambalo hunisaidia kuchoma kalori na kuimarisha misuli ya mwili wangu huku nikiburudika.

Uzoefu wa kazi ambao umenifundisha zaidi ni kushugulikia huduma kwa wateja na utatuzi wa changamoto. Nimejifunza kuwa kumpa mteja nafasi ya kuelezea mahitaji au malalamiko yake bila kumkatiza ni hatua ya kwanza ya kutatuwa tatizo lolote. Pia mimi hujibu kila hoja kwa heshima na unyenyekevu kunisaidia kujenga imani na mteja.

Nyama ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Napenda kula nyama ya kuku ikitengenezwa kwa njia ya mbali mbali kama vile kuchomwa au pia kukaangwa na mimi huila pamoja na wali au pamoja na ugali. Nafurahia sana nyama ya kuku ila pia na furahia pia nyama zingine kama vile ya ngombe na mbuzi lakini ya kuku ndio nafurahia zaidi.

Mimi huichukulia tathmini ya kazi kama fursa muhimu sana. Ninaichukulia tathmini kama kioo kinachonionyesha wapi nimefanya vizuri na wapi ninahitaji kuongeza juhudi ilikuboresha utendaji wangu. Tathmini hunipa nafasi ya kuwa na mazungumzo ya wazi na viongozi wangu, jambo ambalo huimarisha uaminifu na kuelewa malengo ya pamoja ya kampuni.

Ndiyo, mimi upenda kupanda milima. Na napenda kupanda milima nikitembea au nikikimbia kwa sababu ni zoezi zuri na linajenga mwili na linasaidia afya yangu kama binadamu. Vile vile, mimi hupanda milima pia kwa baisikeli na ninapoendesha baisikeli pia inanisaidia kiafya kupanda milima.

Kuna maeneo kadhaa ya ujuzi ambayo ningependa kuimarisha, kama vile kuendelea kujifunza kuhusu mifumo mipya ya usalama, kama vile utambulisho wawatu wawili, ili kulinda faraja yangu vizuri zaidi. Ingawa mimi huanza siku yangu saa kumi na mbili kamili ya asubuhi, ningependa kuimarisha zaidi mbinu za kupanga vipau mbele ili kukabiliana na muda wa mwisho, wa kazi kwa ufanisi mkubwa zaidi.